Katika kuwatia moyo wenzangu nawasikiliza na kuthamini mawazo yao, kuwapongeza kwa mafanikio yao na kuwasaidia wanapo kutana na changamoto. Natoa mfano mzuri kwa kufanya kazi kwa bidii na kwa nidhamu pia nawahamasisha kimawasiliano ya wazi na pia ushirikiano na kuweka malengo. Yanayo wezekana ili waweze kufanikiwa.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio. Sababu pia redio ina mazungumzo ambaye ni ya kuelimisha, ya kujenga na kuhimiza na kutia moyo sana. Pia inatoa habari za hivi punde na unapata habari chemichemi.